Ninapo ulizwa kama napenda mvua mimi napenda mvua na mvua ina nafasi ya kipekee sana katika moyo wangu kila mvua inaponyesha hunifanya nijisikie utulivu na matumaini mapya. Sauti ya matone ya mvua yanapogonga ardhi au paa unipa hisia ya amani na kwamba dunia inajisafisha na kuanza upya kwanza kabisa, napenda mvua kwa sababu inaleta uhali na baraka. Ardhi inapopata mvua, mimea utoa mazao, hukuwa na mazingira, hubadilika kuwa ya kijani na yenye uzuri. Kuona mabadiliko hayakunikumbusha umuhimu, wa subira kwa jinsi vitu vidogo vinaweza kuleta matokeo makubwa. Mvua ni ishara ya matumaini, hasaa kwa wakulima na jamii zinazotegemea kilimo. Mvua hunipa utulivu wa akili, wakati mvua inaponyesha mara nyingi napenda kukaa kimya, nikisikia sauti yake au nikitazama kupitia dirishani. Ni wakati mzuri wa kutafakari kusoma au kupumzika baada ya siku ndefu. Mvua hunifanya nipunguze kasi na maisha na kujipa mda kujitunza kiakili napenda mvua kwa sababu hunikumbusha kumbu kumbu za zamani wakati wa utoto, mvua ilikuwa ikiimanisha kucheza nje kuruka kwenye madimbwi ya maji au kukaa ndani tukisimulia hadithi kumbu kumbu hizi hunijaza furaha na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maisha niliopitia mvua huwa kama daraja linalo unganisha maisha ya zamani na sasa hata hivyo nakubaliana kuwa mvua wakati mwingine huleta changamoto barabara zinaweza kuteleza safari zinaweza kuchelewa na shughuli zingine kusimama lakini hata katika changamoto hizo napenda kuona mvua kama sehemu ya mzunguko wa maisha. Hunifundisha kubadilisha na kukabilia. Hali zisizoweza kuhepuka. Mvua hunisaidia kupunguza joto na kufanya mazingira yawe mazuri zaidi. Baada ya jua kali, mvua huleta hewa safi na baridi inayoburudisha. Harufu ya udongo uliolowa mvua hunipa hisia ya kipekee na ukaribu na asili. Hisia ambayo ni vigumu kuieleza kwa maneno. Zaidi ya hayo mvua hunipa fursa ya kuonyesha shukrani. Inanikumbusha kuwa. Kuna mambo mengi mazuri tunayoyapata bila sisi kuyadhibiti. Mvua hunyesha bila ubaguzi. Ikinyesha juu ya kila mtu ni kila kitu. Hii unifundisha unyenyekevu na kutamini zawadi za asili.